Mojawapo ya njia ambazo natumia ili kupunguza matumizi ya plastiki ni kutumia chupa za plastiki kwa njia nyingine. Yani baada ya kutumia kwa aina kama vile kununuwa soda natumia chupa hiyo kubebea maji ama kwa kazi ingine. Kwa kizungu vile tunasema Re-cycle.

Natumia programu ya Facebook na Twitter kila siku. Haswaa Twitter. Natumia Twitter ama kama vile inajulikana kama X. Naitumia kusoma taarifa ambazo zimetufikia kwa sasa ama vile breaking news. Na mambo ambayo watu wana yaongea kwa sasa.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa ndiyo. Ninaishi kwenye eneo la Thika ambalo nilizaliwa. Mwaka wa nineteen ninety four na nimeishi hapo kwa muda wa miaka thelathini. Lakini shule niliposomea ya upili haikuwa Thika ilikuwa mbali pia chuo kikuu kilikuwa mbali na Thika.

Ni nini unapoanza kazi? Wakati naanza kazi napenda kuondoa vitu ambavyo vinaweza kunidistract ama kufanya nisishughulike kwa kamili na kazi yangu. Kama vile ku nazima simu na ili niweze kuweka akili yote kwa kazi ambayo ninaanza.

Hekima ambayo nimejifunza maishani mojawapo ni kuishi vizuri na watu. Sipendi ubishano na majirani. Na watu ambao mnafanya kazi nao ivo napenda kuhishi kwa amani. Kwa sababu najua siku moja. Majirani au wale ninaofanya kazi nao nitaitaji usaidizi wao. Kwa ivo napenda kuishi kwa amani na watu.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hesabu, anaye ambaye alikuwa anaitwa Mr. Njiru, mwalimu huyu alifanya nipende somo la hisabati. Alifukua, anafunza vizuri, anatupa, anatupea mazoezi mingi, na hivyo ndivyo nilikuja kulipenda somo la hisabati. Alikuwa mchekeshi pia na najua hilo hilo lilifanya niweze tuweze kumpenda.

Ninapenda mziki wa gospel, mziki wa aina hii na unatuliza roho, aunipei wasiwasi mwingi, mwanamziki ambaye, napenda sana ngo wimbo zake ni Theophilus Sunday, ambaye anaimba wimbo za injili. Napenda kuimba nyimbo zake baada ya kufanya kazi ama wakati nachukua break ama nachukua nafasi ili kufocus.

Wakati ambao ninahisi ninaudhaifu kwa njia hii ama nyingine katika kazini mwangu, napenda kuuliza. Wenzangu au ya kuongea na wenzangu. Tulionao kazini, kuwauliza jinsi ya kufanya jambo ambalo nahisi, Mimi mdhaifu kwa sahemu hiyo.

Jee nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Sikumbuki siku ambayo nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Lakini nikiwa shule nikiwa shule ya upili tuliuweza kuenda kwenye shule ya wasiojiweza. Kwenye shule ya mayatima na tuliweza kuwasaidia. Kwa njia moja ama nyingine kupika na kuongea nao. Atukulipwa lakini nilifurahia sana kazi hiyo.

Chakula gani ninachopenda kula jioni? Chakula ninachokipenda kula ni ugali na nyama. Napenda sana kula ugali uli kula nyama iliopikwa vizuri na nyama. Napenda chakula hiki kwa sababu kina nishibisha vizuri na napenda jinsi kinavyo fanya nisikie nimeshiba na jinsi kilivyo kitamu.

Napenda kuwa kwa maji ya moto ila sipendi maji yaliyo moto kwa zaidi. Napenda maji yaliyo lukuma ama yaliyo. Yaliyo kuwa na moto kidogo. Lakini pia inategemea ni wakati wa baridi ama wakati wa joto. Wakati wa joto napenda maji ya baridi na wakati wa baridi napenda sana kuoga na maji ya moto.

Kwa kusema kweli huwa sisherehekei siku ya kuzaliwa kama ni sherehe basi. Labda kama kuna jamaa marafiki amabo wako karibu na chakula ambacho ningependa kula wakati wa kusherehekea ni pilau na mapochopocho soda kama vile soda na vitu kama hivyo.

Jee, napenda kupiga chombo cha mziki? Kwa kweli, sina uwezo wa kupiga chombo chochote kwa mziki, cha mziki. Ila ningependa sana kujifunza kucheza gita, yaani ile bass gita naipenda sana, napenda vile bass gita, napenda sana ile sauti yake. Chombo chingine ningependa kucheza ni piano. Penda sana ile sauti.